Je, unasaidia jamii yako vipi? Ninasaidia jamii yangu kwa njia ndogo, lakini zenye maana kubwa. Kwanza natoa msaada wangu kupitia kazi nayo fanya, kwa hudumia, wagonjwa, hasa katika sekta yangu ya afya. Kutoa huduma bola kwa yeshima na huruma, ni njia yangu ya kwanza ya kuigusa jamii moja wa moja. Pili, nashiriki kutoa elimu na ushauri kwa watu wanao nizunguka, hasa kuhusu afya, usalama na nidhamu ya maisha. Wakati mwingine neno moja sahihi linaweza kubadilisha mtazamo wa watu. Tatu, ninapopata nafasi nashiriki katika shuguli za kijamii kama kusaidia wale waitaji, kushiriki usafi ya mazingira, msiba, kuchangia muda na nguo katika shuguli za maendeleo ya jamii. Mwisho naishi kwa mfano mzuri, kuwaheshimu wingine, kuwajibika na kushilikiana Naamini kusaidia jamii si lazima iwe kwa pesa tu Bali pia kwa tabia na mchango wa kila siku.

Uzoefu gani wakazi umekufundisha zaidi? Uzoefu wakazi ulio nifundisha zaidi ni kufanya kazi katika mazingila yenyeplesha kubwa. Hasapale ambapo maamuzi ya napaswa kufanywa haraka na kwa usahihi Kuna wakati nilikumbana na hali ngumu kazini ambapo kulikuwa na wagonjwa wengi. Lasimali ni chache na mda mdogo. Uzoefu ulinifundisha umuhimu wa kipa umbele zaidi. Kufanya kazi kwa tim na kubaki na kubaki hata kubaki mtulivu hata pale ambapo inakuwa ni vigumu au ni ngumu kwa watu wa mtulivu Pia kufanya kazi na watu watabia na mitazamo tofauti kulinifundisha uvumilivu na mawa mawasiliano bola na heshima na nijifunza kuwa sikila mtu ataerewa mambo kwa kasi sawa lakini kwa kushirikia na matokeo mazuri hupatikana Uzoefu huu umeni jengea kuwa mwenye kujua jibika zaidi makini na mwenye uruma Sika zini tu bali pia katuka maishangu ya kila siku.

Unapenda mikutano ya aina gani? Kwa upande wangu mimi, ninapenda mikutano ambayo ni ya kidini. Napenda mikutano ya kidini kwa sababu, ni mikutano ambayo inaniweka inaniweka niwe karibu na Muungu, lakini pia niweze kupata, kujifunza neno la Mungu, na nipate kumjua zaidi kwa sababu katika maisha hii haya yaki binadamu na hapa duniani. Tunataka kumtegemea sana Mungu katika kila jambo ambalo tunalifanya.

Unafanya nini kuongeza uzalishaji wako? Ili kuongeza uzalishaji wangu, nimejenga mfumo unaonisaidia kufanya kazi kwa umakini, mpangilio na nizamu. Nizamu ni kitu muhimu sana katika kufanya kile jambo lalotele. Kwanza napanga siku yangu mapema, kazi zangu muhimu, hupewa muda maalumu wa kufanya kazi. Hii hunisaidia kufanya kazi nyingi kwa muda mfupi lakini kwa ubora mkubwa. Lakini pili huwa napunguza vitu vinapo niviruga kama matumizi yasiyo ya lazima ya simu au mitandoa kijamii wakati wakazi sababu hii huwa inapunguza umakini Kwa hiyo umakini ni mmoja wakati moja wapo hunifanya vizuri zaidi Lakini tatu huwa nagawanya kazi kubwa kwa kazi nndogondogo Hii hunifanya nione maendeleo wa haraka na kunipa motisha ya kuweza kuendelea zaidi.

Aina gani ya keki unayoipenda? Aina ya keki ninayoipenda, kwangu mimi ninapenda keki ya chokleti zaidi. Keki ya chokoleti huwa inanikumbusha utotoni ambapo nilikuwa napenda sana kula kula chokleti. Kwa hiyo naipenda keki chokleti kwa sababu ladha yake. Lakini pia inanipa hisia nzuri ambazo zanifanya nisikie vizuri kwa hivyo sana kukula keki ya chokleti.

Je, unapenda kuvaa vipuli? Hapana, mimi sio mpenzi wa kuvaa vipuli. Kwa sababu, kwangu mimi naamini kuvaa vipuli kwa mwanaume kama mimi sio maadili. Kwa hiyo, sio mpendelewa kuvaa vipuli, lakini pia, huwa nikiona mtu amevaa kipuli huwa namshanga, lakini pia namshahuli, kwamba sio vizuli kwa mwanaume kuvaa vipuli. Mimi huwa navaa rozali, ambayo inaniweka karibu na mungu, kwa hiyo kwa vipuli, kwa kweli huwa sipendi kuvaa.

Una mahusiano gani na wazee wako? Nina mahusiano mazuri sana na wazee wangu. Huwa ninaongea nao mara kwa mara. Ninawapigia simu, kuwasalimia. Na huwa wananipa ushauri. Lakini pia pia pale ambapo huwa nakua nimekwama. Katika jambo fulani huwa naomba ushauri. Wananishauri Kwa ushauri mzuri sana na wenye hekima kwa hiyo nina uhusiano mzuri na wazee. Tabu nukamu napo ujua waze wana hekima nyingi sana. Kwa hiyo huwa wanawatumia. Weza kuchoda ikima hizo.

Unafanya nini wakati wa msongo wa kazi? Kunapokuwa na msongo wa kazi nyingi, huwa nafanya vitu balimbali ili kuweza kurahisisha kazi. Cha kwanza huwa nazipanga kazi katika kundi madogo madogo. Ninahakikisha kuwa kazi zile ambazo zinahitajia akili nyingi ninazifanya mapema. Na zile kazi ambazo zinahitaji akili kidogo zinakuwa za mwisho. Lakini pia huwa nazingatia mda. Ninahakikisha kwamba nikisema nafanya mda hii, ndio ni nafanya. Siyo kwamba naelisha baadae nije kufanya baadae hapana. Lakini pia huwa nafikiria haraka haraka kwa sababu ya msongo wa kazi. Usipo kufikiria haraka haraka basi huwezu kumaliza kazi kwa hiyo huwa nafanya hivyo.

Nguvu zako ni zipi kazini. Nguvu zangu kazini ni mchanganyiko wa maadili, ujuzi na mtazamo wa kazi. Kwanza uwajibikaji na nidhamu, nimepewa jukumu nalichukua kwa uzito na kuhakikisha nalitekeleza kwa wakati na kwa ubora. Wenzangu na viongozi wanaweza kuniamini. Pili uwezo wa kufanya kazi chini ya presha. Hata mazingira yanapokua magumu. Ninaweza kubaki mtulivu, kupanga vipaombele na kufanya mawmuzi. Sahi, tatu mawazeno mazuri na ushurikiano Ninaweza kufanya kazi kama vitu vizuri na timu kuskiliza na kushurikiana kwa heshima ili kufikia lengo la pamoja na nne na nne huruma na uangalifu kwa wengine hasa hazini kwenye huduma Hii inanisaidia kufanya kazi kwa moyo na kutoa huduma bora Mwisho utayari wa kujifunza Kila siku niko tayari kujifunza kitu kipya na kuboresha mnaji wangu siyo kwamba kama kitu sifahamu basi nakuwa na baki tu mnyonge hapana Namuuliza mwenzangu kuwa anaweza kunielekeza na mimi niweze kujifunza ili kesho niwe na uwezo wa kukifanya.

Unapenda kufanya nini na familia yako? Ninapenda kutumia muda mrefu na familia yangu Kwa kuweza kujadili mambo mbali mbali yanatuhusu familia Kwa mfano, tutajadili kuhusu njia mbali mbali za kuweza kujiongezea kipato Kwa mfano kwenye kilimo Pia tunaongea kuhusu kuweza kujiendeleza kielimu, lakini pia tunaongea kuhusu kutunza afya zetu ili kusitokee changamoto ambayo itapelekea uchumi wetu ukazorora kutokana na afya zetu kuyumba.

Unafanya nini mara nyingi wikendi? Wikendi mara nyingi sana huwa ninakuwa napumzika Kwanza nikiamu asubuhi siku ya jumamosi huwa naenda jumuia ninasali Baada kulikutoka kusali nina fua nguo zangu zote ambazo nilizitumia wiki kwa wiki nzima na kuzianika Lakini pia ni muda ya mzuli wakueza kukaa na kuweza kuangalia filamu Kwa zile ambazo nilikuwa sijaangalia, lakini pia huwa natumia muda huwa kulala, lakini pia muda mwingine huwa natembelea marafiki zangu kuweza kupiga stori na kweza kujenga undugu ambao unapendeza.

Unafuata matukio ya kima taifa? Ndio. Hua nafuatilia matukio ya kima taifa. Asa kupitia viombo vya habari ya kima taifa. Kwamfano CNN, BBC. Lakini pia kupitia mitandao ya kijami. Hua ninaweza kupata na kufatia taifa ya kima taifa. Kwamfano kwa sahibi. Unauchaguzi ambao unatabio kufanyika huko Uganda. Lakini pia nafatilia kuhusu marekani. Walivo mchukua raisi wa Venezuela Lakini pia ambapo wametangaza bita na ilani Kwa hiyo ni nafatili atakimataifu ambazo zinanifanya ni wenaelewa nini kinaendelea ulimwenguni.

Je, wewe ni mtu wa kuamka mapema au usiku? Mimi ni mtu wa kuamka mapema kulingana na siku husika. Ninakuwa ninaratiba gani? Siku ambazo ninaratiba ya kuenda kazini asubuhi. Basi huwa naamka asubuhi saa kumi na mbili kamili. Nakuwa nimeshaamka, ninafanya mazoezi, ninaoga, then najiandaa kuenda kazini. Lakini kwa siku ambazo, sina ratiba ya kuenda kazini ni siku ya mpumziko. Basi huwa nachelewa kuamka kidogo. Hata nikaamka saa mbili au saa tatu, ndio.

Unapenda rangi gani kwa ukuta wa chumba? Kwa ukuta wa chumba, ninapenda rangi ya pinki. Hii ni rangi ambayo ninaipenda sana kwa sababu inafanya nyumba iweze kuvutia, lakini pia inaingana na vitu vya thamani mbalimbali kwa mfano, nikinunua viti vya kalia sofa, rangi yote ile inaendana na rangi ya pinki. Kwa hiyo huwa anapenda kutumia rangi ya pinki au napendelea nyumba ambayo yamepakwa rangi ya pinki ukutani.

Jee unapenda kuogelea? Ndio Ninapenda kuogelea kwa sababu kuogelea Kwanza ni kiburudisho lakini pia ni mazoezi ya mwili Ninapenda kuogelea hasa kwenye maji ya ambayo yametuama huwa nakumbuka kipinda wakati nilikuwa mdogo tulikuwa tunaogelea kwenye mto maji ya kijaa basi tunaenda kuogelea au maji ya kitengeza buawa tunaenda tunaogelea kuogelea napenda sana.

Unajifurahisha vipi wakati wa furaha? Wakati wa furaha najifurahisha kwa njia rahisi lakini zenye maana. Napenda kutumia muda na watu ninaowapenda, familia, mpenzi wangu au marafiki wa karibu kuweza kucheka, kuzungumza na kushirikiana mawazo. Hunifanya nijisikie kamili. Pia napenda kusikiliza muziki, ninaoupenda, hasa unaonipa utulivu na motisha. Muziki unanifanya nijisikie huru na mwenye amani. Wakati mwingine najitunza mwenyewe, kupumzika, kutembea au kufanya kitu ninachokipenda bila presha Hata mafanikiyo madogo nikiyapata. Hujitunza kwa kujipa muda wa kufurahia. Naeza nikaenda nikala mishikaki ya nyama, ya ngombe, basi ninafurahi.

Unafanya nini kulinda mazingila? Ili kulinda mazingila ninafanya vitu mbali mbali ambavyo vinafanya niweze kulinda mazingila. Chakwanza. Huwa siwezi kutupa takataka ovyo. Napo kuwa natakataka ndani au nipo njiani na kula vitu. Huwa siweze kutupa takataka ovyo. Huwa naakisha natupa sehemu sahii ambayo imeandaliwa kwenye kutupa takataka. Lakini pia huwa naakisha kwamba. Sikati miti ovyo. Nakisha kwamba napo kata mti basi napanda mti. Ili mazingila yaendele kuwa vizuli. Lakini pia si chomi moto. Ya unapachoma moto na kuwa mwangarifu kwaisha kwamba mazingila hayawezi kuaribiwa na huo moto.

Je, unapenda kufanya kazi nyumbani? Ndiyo, ninanapenda kufanya kazi nyumbani, lakini siyo kazi zote ambazo ninapenda kufanya kazi nyumbani. Kwa mfano, mimi kazi zangu hazihitaji nifanyiye nyumbani kutokana kwamba kazi zangu mimi zinanihusisha mimi na mgonjwa. Kwa hiyo, siwezi kukbudumia mgonjwa nikiwa nyumbani. Inabidi niwe, niwepo eneo ya kazi, iliniwezi kuhudumia mgonjwa wangu. Lakini ingekua ni kazi ambayo haihusishi kuonana na mteja ana kwa ana. Basi ninapenda sana kufanya kazi nyumbani kwa sababu inanipunguzia gharama za usafiri lakini pia chakula.

Je, unatoa sadaka au michango, ndiyo, huwa natoa sadaka au michango mbalimbali kwa jamii au kanisani, hii hunipa kwamba niwe karibu sana na mungu. Tumekuncha kwamba, katika maisha yetu ya kila siku, lazima uwe unatoa michango na sadaka. Michango hii, huwa nachangia kwa mfano kanisani kwetu, sasa hivi tunajenga kanisa. Na kwa hivo huwa tunakotu na mchango mbali mbali na huwa natumia mda wangu kuweza kuchangia Lakini pia huwa natuoa sadaka kwa ajili ya kusaidia kanisa na uendeshaji wake.

Uzoefu gani wakushangaza umuwai kupata? Uzoefu wa kushangaza zaidi niliwai kupata ni pale nilikogundua kuwa nilikuwa na uwezo mkubwa kuliko nilikowai kuamini. Hasa wakati wachangamoto kubwa, kazini na maishani. Kulikuwa na kipindi nilikabiliwa na majukumu mazito, presha kubwa na matarajio mengi. Nizani singeweza kuyamudu yote lakini kwa mshangao wangu nilifanikiwa kusimama imara, nikajipanga, nikatimiza majukumu yangu. Vizuri, kishaa nishangaza zaidi, ni si mafanikio yenyewe, bali utulivu nilio upata katikati ya msukosuko Nijifunza kuwa akili ikitulia hata mazingira magumu yanaweza kuzibitiwa vizuri na kuweza kutoka katika hiyo hali ya ugumu.

Je umewai kwenda kwenye tamasha la muziki? Ndiyo Nimewai kwenda kwenye tamasha la muziki Hilo tamasha la muziki ilikuwa lina Kwanza nimenda matamasha mawili.Tamasha la kwanza lilikuwa lina tamasha ambao lilifanyika chuoni lilikuwa linahusisha wasanii wa ubongo flavor wale akina Aika na nariru ambapo ilikuwa ni sherehe ya kusherehekea wanasayansi katika chuo chetu cha muhimbili Lakini tamasha lingine la muziki ambao nilihudhuria ilikuwa ni tamasha ambao lihudhuriwa na mwimbaji wa nyimbo za injili ambaye ni ambwene mwasongwe Niliweza kupata ujumbe mzuri sana kwenye hayo matamasha Hasa kwenye tamasha la injili.

Unapanga kazi zako vipi? Kazi zangu nazipanga kwa kuweza kugawanya mambo kwanza kupangia tiba ya wiki nzima lakini pia nazigawanya katika makundi ya umuhimu. Sio muhimu na muhimu zaidi. Lakini pia nakuja nazifanya kila kazi naitengea mda wake minaweza naifanya. Kwa hivyo ndivyo ambavyo huwa napanga kazi zangu.

Unapenda kusoma au kuandika Kwa upande wangu mimi ninapenda kusoma zaidi kuliko kuandika Kwa sababu Nisipendi kuandika kwa sababu ninakuwa ninamuandiko mbovu ambao hawezi hausomeki Lakini kusoma ninapenda kwa sababu Haitumii nguvu sana nikasoma nikiwa kwenye basi naposafiri kwenda kazini Nikasoma nikiwa kazini nikasoma nikiwa nimelala Kwa hiyo napenda sana kusoma kuliku kuandika.

Je, unasoma gazeti? Ndiyo, huwa nasoma gazeti. Maranyingi huwa nasoma gazeti la michezo. Kazi langu pendwa linaitwa gazeti la mwanasporti. Hili ni gazeti ambalo limejikita zaidi kwenye kuandika habari za michezo, za Tanzania na za ulaya. Nafo kila juma 3, juma 4 na juma mosi huwa ninasoma gazeti hili ambalo huwa linafanya niweze kuzipata taarifa zote Zakimtandao.

Mafunzo gani ungependa kupata kazini? Mafunzo ambayo ningependa zaidi kupata kazini ni yale yanayo niwezesha, kubulesha, ujuzi wangu, wakitaluma na kunifanya nyewe mchango mkuu, nyewe na mchango mkuu wa zaidi. Kwanza ningependa mafunzo ya juu ya uduma ya wagonjwa, maututi, hasa katika maineo ya uduma za zalula na osamizi wa wagonjwa wenye hali mbaya. Hii itansaidia kufanya mamuzi ya raka na sahihi zaidi Pili ngependa mafunzo ya usalama kazini na uzibiti wa mambukizi Kwa kiwangu chajuu zaidi ili kulinda wagonjwa, wagonjwa, wagonjwa, wenzangu na mimi mwenyewe Kweza kujilinda kutoka kwenye wagonjwa Tatu ngependa mafunzo ya uongozi na usumamizi ili nijenge uweza kweza kuongoza timu ambayo inakuwa na isimamia Pia kulatibu kazi na kuchangia kwenye maboresho ya mifumo ya kazi Lakini mwisho ningipenda pia mafunze mawasiliano na huduma kwa wateja Kwa sababu huduma bola huwanzia kwenye mawasiliano mazuri.

Unafanya nini kila jioni kabla ya kulala? Kila jioni kabla ya kulala, huwa nafanya vitu kadhaa, cha kwanza, huwa napika chakula na kula. Baada hapo, naoga, halafu, nakaa kwa muda wa lisaa limoja, hadi saa moja na nusu, nikiangalia filamu. Alafu baada hapo nitaongea na mpenzi wangu kwa muda wa lisaa limoja hadi masaa mawili alafu namuomba mungu Alafu ndiyo nalala.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu anayeanza kazi? Ushauri ambao ningependa kumpa mtu anayeanza kazi ni huu. Kwanza, kuja kazini ukiwa tayari kujifunza kwamba asione aibu kuuliza maswali au kukubali kuwa bado hajui kitu. Kujifunza mapema hujenga haraka. Lakini pia kuwa na nidhamu na uwajibikaji. Afike kazini kwa wakati, aheshimu kanuni na afanye kazi yake kwa moyo hata kama hakuna anayemwona. Tabia hizi ndizo hujenga uaminifu. Tatu, aishimu kila mtu kaziini. Na ningemshauri kwamba kwanzia wasafi, ama kwenye usafi wale, sababu ndio watu ambao mara nyingi sana wanadharalika. Walinzi, getini, hadi wakubwa. Kila mtu anamchango na heshima hufungua milango mingi na nne, kubali makosa na kujifunza kutoka kwa hayo makosa makosa ni sehemu ya ukuwaji muhimu ni kujirekebisha kwa pahali ambapo unakuwa umekosea Mwisho kuwa na subira Mafanikio kazini hayaji mara moja yanajengwa kwa hatua Sio kwamba leo umefika kazini ndo umeanza kazi umeona fulani ana mafanikio kadhaa Basi na wewe unataka uyafikie hayo mafanikio harakaharaka maisha hayapo hivyo.

Unashiliki hivi katika jamii yako? Katika jamii yangu ni nashiliki kwa namna mbali mbali. Kwanza kabisa kazi yangu yenyewe ya kuhudumia wagonjwa ina nifanya nishiriki kwenye jamii moja kwa moja. Lakini pia huwa nashiriki kwenye shuguli mbali mbali zaki maendeleo zaki jamii. Lakini pia huwa nashiriki kwenye shuguli za kijamii kama msiba, sherehe. Hivyo hivyo ndo huwa nashirikiana jamii. Kwa sababu naamini katika ushirikiana wa kijamii Ndiyo hujenga, familia, bora, kwamba kesho nikipata matatizo, basi jamii itaweza kunisaidia.

Je unapenda chakula cha haraka Hapana, mimi sio mpenzi wa chakula cha haraka vyakula vya haraka vya mgahawani hapana huwa sio mpenzi sana Mimi napendelea chakula ambacho Nimekiandaa mwenyewe nyumbani Najua nimekianda aje ndo napenda zaidi Lakini pale ambapo nakuwa nimebanwa zaidi Basi hua natumia chakula cha haraka kama njia mbadala ya kuweza kuendana munda ambao Niponao.

Unafua mguo malangapi kwa wiki? Mimi nguo zangu huwa nafua mala bilia au mala moja kwa wiki kulingana na mguo zivyo chafuka Kwa mfano, kutoka na kazi yangu, mda mwingi nakuwa kazini Hivyo na mguo ambazo nazifaa, soo nazichafua sana Kwa hiyo huwa nafua mda wa weekendi, ndo huwa na weza kutifua Ndiyo, au kama labda kuna wetieji wa zaidi pasi wanafu hata katikati ya wiki.

Una kumbukumbu gani nzuri za shule? Kuhusu shule na kumbukumbu nzuri sana kwa sababu kipindi wakati nipo shuleni nilikuwa ni mtu ambaye nina ukaribu sana na wanafunzi wenzangu kutokana kuamba nilikuwa na wezo mzuri darasani kwa hiyo tulikuwa tunakuwa na wanafiki wengi ambao likuwa tunabadilisha mawazo Lakini pia ule ukalibu na watu mbali mbali kutoka maeneo mbali mbali hiyo ndo kumukumbu yangu nzuli Lakini pia kweza kupata zawadi mbali mbali kwenye mitiani hiyo ni kumukumbu yangu nzuli pia.

Mziki gani unaosikiliza mara nyingi? Mziki ambao unausikiliza mara nyingi ni mziki wa njiri. Ni mziki ambao huwa unanipa utulivu wa akili, lakini pia huwa unaniweka niwe karibu na Mungu. Sana kusikiliza njimbo za kuabudu, nyimbo za kusifu, nyimbo ambazo kwa kweli, nazipenda na nazikiliza mara kwa mara. Hata usiku ni kilala huwa naziacha ziendelee kupiga ili niweze kukuwa uweponi. Mungu aweze kuwa kuwa nami katika usiku.

Unapenda kujifunza historia ndiyo, huwa napenda sana kujifunza historia kwa sababu katika haya maisha lazima ujifunze historia ili uweze kujua nini kilifanyika huko nyuma ili ujifunze kama kina makosa basi na usiweze kurudia kwa mfano historia ya nchi yetu ya Tanzania kuanzia ukoloni ambavyo tulitaliwa na muingereza akaja ya mjerumani Lakini pia historia ya maraisi wa Tanzania Kwanzia mwalimu nyerere hadi sasa hivi wa mama samia suluhu hassan Napenda kujifunza historia Kwa sababu inanipa uwelewa na uwanja mpana wa kuelewa dunia ilivyo tuliko toka na tunako enda.

Unafanya mazoezi ya asubuhi au jioni. Mazoezi huwa nafanya muda wa asubuhi. Pale ambapo ninamka. Huwa naamka saa kumi na mbili kamili. Ninafanya mazoezi yangu. Baada ya hapo, naenda kuoga. Ndo, najiandaa kwenda kazini. Mazoezi ambayo huwa nayapenda kuyafanya. Ni mazoezi ya push up. Mazoezi ya kurukaruka kamba. Mazoezi ya kunyenyua kegeli. Kwa ajili ya afya yangu misuli. Lakini pia hua napenda kufanya mazoezi ya kunyenyua vitu vizito ili kuweza kujenga misuli Lakini pia nafanya mazoezi ya kichura na pia na mazoezi ya kusimama na kukaa.

Unafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati? Huwa nafanya mambo mbali mbali uweze kukamilisha kazi zangu kwa wakati cha kwanza kabisa huwa sisubiri tarehe ile ya kumaliza zikaribie ndo nienze kufanya kazi yangu nakikisha kwamba Nishapata kazi hii labda inaishia tarehe 20 mwezi wa pili na inaaza tarehe moja mwezi wa pili Basi mimi tarehe hiyo ya tarehe moja Basi naanzia kuifanyia kazi ambapo kazi yenyewe naiweka katika naigawanya katika malengo madogo madogo naanza na yale malengo ambayo yanaitaji akili nyingi na muda mrefu ndo naanza kuyafanya halafu nafuata mengine ambayo naeza kuyafanya lakini siailishi naakikisha kwamba ninafanya kwa wakati.

Shughuli yako ya kupendezwa ni ipi? Shughuli ninayoipenda zaidi ni kusoma na kujijengea mawarifa. Napenda kusoma bitabu na makala, hasa inavyo husu biashara, utajiri na mandeleo binafsi. Na maisha kwa ujumla. Shughuli hii unipa utulivu wa akili, hunipanua fikra na kunisaidia kuboresha, kujiboresha kila siku. Wakati mwingine pia napenda kutembea na kukaa kimia ni kitafakari kwa sababu hunisadia kupanga mawazo na marengo yangu.

Unapenda kula wapi nje ya nyumbani nje ya nyumbani huwa napenda kula hotelini Kwa mafanao sasa hivi ninaishi Njombe na sehemu amabo ninaipenda sana kula ni hoteli ya hillside ni hoteli nzuri sana na ni hoteli ambayo inapika chakula kizuri hiyo ndo sehemu amabyo ninaipenda sana kula nikiwa nyumbani.

Je Unapenda kula samaki? Ndiyo. Mimi ni mpenzi mzuri wa kula samaki. Samaki ni wazuri sana wana madini mengi ambayo ni ya muhimu kwa afya ya binadamu. Lakini pia wanaongeza akili. Samaki ninaopenda kula ni wa aina zote, kwanzia kambale, sangala, sato. Ni samaki ambayo ninawapenda mno mno. Kwa hiyo, napenda kula samaki, bila shaka.

Timu ya michezo ni ninayoifuatilia ni timu ya Real Madrid ni timu ambayo inapatikana chini ya uhispania Hii ni timu ambayo niaza kuipenda toka mwaka F15 na mtu walihafanya niipende alikuwa ni Cristiano Ronaldo ambaye ni mchezaji bora wa dunia kuwahi kutokea ila kwa saivi, timu yi mtu ambaye na penda kwenye timu ni watu watatu Killian Mbappe, Vinicius Jr. Na Jude Berinngam ni wachazi ambao wana uwezo mkubwa na ni wachezaji bora duniani kwa sasa timu ya Madrid ni timu ambayo inamakombe 15 ya UEFA Makombe ya ulayaLakini pia tunaongoza kwa kubeba makombe mengi ya Rigi Kwa nitimu ambayo ni kubwa na nanaipenda sana.

Unajistawisha vipi wakati walikizo? Wakati walikizo najistawisha kwa njia ya kupumzika, kujijenga na kufulahia mda waheshima. Kwanza hua napanga latiba laisi ya likizo, sikubana sana, lakini ni ya kwakisha kuwa najumwisha, mapumziko, burudani na mda wakujifunza au kutafakari. Hii hunisaidia kuludisha nguvu ya akili na mwili Pia napenda kutenga mda na familia yangu na marafiki Likizo nifursia ya kushilikiana kucheka Hamoja na kuhimarisha usiano kwa mfano Likizo ya mwaka huu Nilitembelea mdogo wangu wa kioilinga Nikaenda nyumbani Nakini bada ya hapo nikatoka nikaenda kwa kakangu baruku Bada kutoka kwa baruku nikaenda kwa lafiki yangu mbea Koo hiyo nitembelea familia na marafiki na tatu, napenda kufanya shuguli nazo zipenda kama kutembea, kusoma vitabu au kufatilia mambo na napenda kwenye tv hasa, mpila na teknolojia Mwisho, na jituunza kiafya kula vizuli, kufanya mazoezi, mepesi na kupata usingizi wa kutosha Hii hunifanya niludi kazini mwenye nguvu na motisha ya kweza kufanya kazi Kwa mtazamu wangu, likizo ni zaidi ya mapumziko Nifusa kujigenga, kufulahia na kudisha guvu za mwili na akili.

Je, unapenda kupanda mlima, ndiyo, huwa napenda sana kupanda mlima kwa sababu ni sehemu moja ya kufanya utalii Pia ni sehemu pia ya kufanya mazoezi Kwa mfano, mwaka jana niliweza kutembelea mlima kilimanjaro ambao ni mlima mrefu zaidi barani afrika na mlima wa pili kwa urefu duniani Kwa hiyo napenda sana kupanda mlima.